Tabia ninayo ipenda sana kwa wengine ni uaminifu. Ninapo kutana na mtu muaminifu huhisi amani na uhakika katika mahusiano. Uaminifu hujengea hisia ya usalama kwa sababu najua mtu huyo atasema kweli, atasimama na maneno yake na hata akifanya kosa atakuwa tayari kulikubali. Kwa maoni yangu, uaminifu ndio msingi wa mawasiliano mazuri. Iwe ni ya kifamilia, kikazi au kirafiki. Tabia nyingine ninayo ipenda ni heshima. Ninadhamini watu wanao waheshima wengine bila kujali umri. Hadhi au tofauti za kimaoni. Heshima huonekana katika jinsi mtu anavyoongea, anavyosikiliza na anavyotendea wengine. Watu wenye heshima hunifanya nijisikie kuthaminiwa na pia hunifanya nitamani kuendelea kushirikiana nao kwa muda mrefu. Pia napenda sana huruma na moyo wa kujali. Watu waonaweza kuelewa hisia za wengine husaidia bila kutarajia malipo na kuwapa faraja wanaohitaji hunigusa sana. Huruma huonyesha ubinadamu wa kweli na hunifanya niamini kuwa bado kuna wema mwingi katika jamii. Ninapokutana na mtu mwenye tabia hii, najisikia nimehamasishwa kuwa mtu bora zaidi. Tabia nyingine muhimu ninayoipenda ni uvumilivu. Maisha yana changamoto nyingi, na si kila mtu ni mkamilifu. Watu wanaovumilia, wanaosikiliza na wanaotoa nafasi ya pili. Hunisaidia kujifunza kutokana na makosa yangu bila kuhusisha mtu. Uvumilivu hujenga mazingira mazuri ya maelewano na ukuwaji wa pamoja. Kwa ujumla, napenda watu wenye uaminifu, heshima, huruma na uvumilivu. Tabia hizi, hunijengea mahusiano yenye afya, hufanya jamii iwe bora na hunipa motisha ya kuishi kwa madili mema. Napenda kujizunguka na watu wa aina hii kwa sababu hunifanya nijisikie salama, kuheshimiwa na kuthaminiwa kama binadamu.

Napenda zaidi kuongea ingawa pia ninaona umuhimu mkubwa wa kuandika. Kuongea hunipa uhuru wa kueleza mawazo yangu kwa haraka na kwa hisia. Ninapoongea naweza kutumia sauti miondoko na lafuthi kuonyesha kile inachomaanisha. Hii hunisaidia kuwasiliana kwa uwazi na kuunganishwa vizuri na watu ninaozungumza nao. Sababu nyingine inayonifanya nipende kuongea ni kwamba mazungumzo hujenga uhusiano wa karibu. Ninapoongea na watu ana kwa ana au hata kwa simu nahisi mawasiliano ni moja kwa moja na ya wazi zaidi. Pia napenda kusikiliza wengine wanapoongea kwa sababu hunipa fursa ya kuelewa mitazamo yao hisia zao na uzoefu wao wa maisha. Hata hivyo, ninaipenda pia kuandika kwa nyakati maalumu. Kuandika hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina kabla ya kueleza mawazo yangu. Ninapokuwa na mambo mingi kichwani ya au hisia nzito. Kuandika hunisaidia kuyapanga na kuyatoa kwa utulivu. Pia kuandika hunifanya niwe makini zaidi na maneno ninayotumia. Jambo linilalonisaidia katika mawasiliano rasmi au ya kitaaluma. Ninaona kwamba kuongea na kuandika vina nafasi tofauti katika maisha yangu. Kuongea hunifaa zaidi katika mawasiliano ya kila siku. Kama kushirikiana na marafiki, familia au kazini. Kuandika hunifaa zaidi ninapohitaji kumbukumbu kutoa maelezo ya kina au kuwasilisha taarifa kwa usahihi. Kwa jumla, ingawa napenda kuandika pia. Kuongea ndiko kunanivutia zaidi kwa sababu huniruhusu kuwa huru wa wazi na mwenye hisia katika mawasiliano yangu. Hata hivyo, ninathamini sana ujuzi wa kuandika kwa sababu hunisaidia kuwasiliana kwa njia rasmi na yenye mpangilio. Kwa hivyo, nafurahia kutumia zote mbili kulingana na hali na mahitaji.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu, ingawa ubunifu wangu huonekana, huonekani kila wakati kwa njia ya sanaa au vitu vikubwa. Kwangu ubunifu ni uwezo wa kufikiria kwa njia ya tofauti, kutafuta suluhisho mbadala na kufanya mambo ya kawaida kwa namna ya kipekee. Katika maisha kila siku, hujitahidi kutumia ubunifu katika kazi, masomo na hata katika maamuzi madogo ya kila siku. Katika kazi au masomo, ubunifu hunisaidia kutatua changamoto ninapokutanana na tatizo. Hujaribu kuangalia hali hiyo kutoka mitazamo tofauti badala ya kufuata njia moja tu. Hiyo hunifanya nipate mawazo mapya na njia rahisi au bora ya kufanya kazi. Ubunifu huu hunisaidia pia kujifunza kwa haraka na kubadilika kulingana na mazingira. Pia ninaonyesha ubunifu katika mawasiliano, ninapozungumza au kuandika, hujaribu kueleza mawazo yangu kwa njia inayoeleweka na kuvutia. Ninapenda kutumia mifano ya maisha halisi au hadithi fupi ili kufanya maelezo yangu yawe wazi zaidi. Hii hunisaidia kuwasiliana vizuri na watu wa rika na mitazamo tofauti. Zaidi ya hayo, ubunifu wangu hujitokeza katika njia ninavyoandaa muda wangu na shughuli zangu. Ninapenda kupanga mambo kwa njia inayofaa, niwe na motisha na furaha. Kwa mfano, naweza kubadilisha ratiba yangu au kujaribu mbinu mpya ili kuepuka kuchoka na kurudia mambo yale yale. Kwa ujumla, ninaamini kuwa ubunifu ni kipaji cha watu wachache tu. Bali, si kipaji cha watu wachache tu bali ni uwezo unaoweza kukuza. Najiona kama mtu wa ubunifu kwa, kwa sababu niko tayari kujifunza, kujaribu mambo mapya na kufikiria njia ya mipaka ya kawaida. Ubunifu husaidia kukua, kuboresha maisha yangu na kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na matumaini.

Wazo zuri ni lilo nalo kwa siku ya leo ni kujipa muda wa kusimama kidogo na kujitathmini. Mara nyingi siku zetu hujaa shughuli nyingi kiasi kwamba tunasahau kujuliza tunaendelea aje. Tuna hisi vipi na kama tunasonga mbele kulingana na malengo yetu. Leo naona ni siku nzuri ya kupunguza mwendo kidogo na kuangalia safari yangu ya maisha kwa utulivu. Katika wazo hili, ningependa kupanga siku kwa malengo madogo lakini yenye maana. Badala ya kujiwekea kazi nyingi ngumu, naona ni bora kuchagua mambo machache muhimu na kuyafanya kwa umakini. Hii hunisadia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nimerithika, ninapo maliza hata jambo moja dogo lililopangwa. Pia wazo langu zuri kwa leo ni kuwa jali wengine kwa vitendo vidogo inaweza kuwa kusalimia mtu kwa tabasamu kumtumia ujumbe wa kumtia moyo rafiki au ndugu au kusaidia mtu kwa njia ndogo. Vitendo hivi vidogo vinaweza kubadilisha siku ya mtu na pia hunipa furaha ya ndani. Zaidi ya hayo, ninaona leo ni siku nzuri ya kujifunza au kujaribu jambo jipya. Hata kama ni dogo, ninaweza kusomu kusoma ukurasa mmoja wa kitabu, kusikiliza maudhui ya kielimu au kujifunza ujuzi mdogo mtandaoni. Kujifunza kitu kipya hunifanya nijisikie, nina kuwa na kutumia siku yangu kwa njia yenye manufaa. Mwisho, wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kushukuru, kuchukua dakika chache mwisho wa siku kushukuru kwa uhai, afya na fursa ndogo ndogo nilizopata, hunisadia kulala nikiwa na amani ya moyo. Shukrani hunifanya nione uzuri uliopo hata katika siku za kawaida. Kwa ujumla, wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kuishi kwa utulivu, umakini na moyo wa shukrani. Huku nikifanya mambo ndogo yanayoleta maana na furaha katika maisha yangu.

Ninapo jiandaa kwa mkutano. Jambo la kwanza nina nifanyalo ni kuelewa lengo la mkutano huo. Kujiuliza mkutano unahusu nini. Ni mada zipi zitajadiliwa na ni matukio gani yanayotarajiwa. Hii hunisaidia kuingia kwenye mkutano nikiwa na mwelekeo wazi na kuepuka kuchanganyikiwa au kupoteza muda. Hatua nyingine muhimu ni kujiandaa kwa taarifa na nyaraka. Kama mkutano unahusisha kazi au maamuzi fulani, hujaribu kupitia tarifa husika mapema. Ninaweza kusoma ripoti, kuangalia takwimu au kuandika hoja chache muhimu ninazo taka kuchangia. Kujianda hivi, hunifanya nijisikie mwenye kujiamini na tayari kuchangia kikamilifu. Pia ninazingatia usimamizi wa muda. Huhakikisha, najua mkutano utaanza saa ngapi na ninafika mapema kidogo ili nijitayarishe kiakili. Kufika mapema hunipa muda wa kutulia, kupanga mawazo na kuepuka presha ya kuchelewa ambayo inaweza kunivuruga. Zaidi ya maandalizi ya kitaaluma, hujiandaa pia kiakili na kihisia, hujiweka katika hali ya utulivu najikumbusha kuwa mkutano ni nafasi ya kujifunza, kushirikiana na kubadilishana mawazo. Nikiwa na mtazamo huu, huwa tayari kusikiliza wengine kwa heshima na kutoa maoni yangu kwa njia ya kujenga. Pia ninazingatia muonekano na mazingira. Huvaa mavazi yanayofaa kulingana na aina ya mkutano. Iwe ni wa kawaida au rasmi. Muonekano mzuri hunipa kujiamini na kuonyesha heshima kwa watu. Nitao kutana nao kwa ujumla. Nina jiandaa kwa mkutano kupata taarifa, taarifa mapema, kupanga mawazo, kuzingatia muda na kujiweka katika hali ya utulivu na heshima. Maandalizi haya hunisaidia kushiriki vizuri, kuelewa wengine na kufanikisha malengo ya mkutano kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ingawa sifanyi hivyo kila wakati au kwa kiwango cha kitaalamu. Kucheza ngoma hunipa furaha na hunisaidia kujieleza kwa njia huru. Ninapocheza ngoma huhisi kama nawaza kidogo kuhusu matatizo au majukumu. Na badala yake, ninajikita katika muziki na mwendo wa mwili. Napenda ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kucheza ngoma hunisaidia kutoa uchovu na kurejesha nguvu. Ata kucheza pekee yangu nyumbani. Bila mtu kuniona hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye kujiamini. Ninapofurahia muziki na kusongea kulingana na midundo nahisi niko huru kuwa mimi mwenyewe bila kuhukumiwa. Hii hunisaidia kujikubali na kuthamini mwili wangu jinsi ulivyo. Ngoma pia ni njia ya kushirikiana na wengine. Ninapokuwa na marafiki au katika sherehe kucheza ngoma hutuletea ukaribu na furaha ya pamoja. Tunaweza kucheka kushirikiana na kuunda kumbukumbu nzuri kupitia mziki na ngoma. Kwa ujumla, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha uhuru na mawasiliano ya kijamii ingawa si mtaalamu. Ngoma ni sehemu ndogo lakini muhimu ya maisha yangu inayochangia afya ya mwili, akili na moyo wangu.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole asa kwenye simu yangu na wakati mwingine kwenye vifaa vingine. Mfumo huu huisaidia kulinda taarifa zangu binafsi kwanjia rahisi na usalama. Badala ya kuandika nenosiri kila mara ni nachotakiwa kufanya ni kueka kidole changu jambo. Ambalo ni la haraka na linalo ni pa urahisi mkubwa. Sababu kubwa inayo ufanya nipende kutumia mfumo wa usalama wa vidole ni usalama wake. Alama ya kidole ni ya kipekee kwa kila mtu. Hivyo ni vigumu sana kwa mtu mwingine kuitumia bila ruhusa. Hii hunifanya nijisikie usalama zaidi. Inapo hifadhi taarifa muhimu kama ujumbe picha au taarifa za kifedha kwenye kifaa changu. Pia mfumo huu hunisaidia kuokoa muda. Katika maisha ya kila siku ambapo mara nyingi, tunayitaji kufungua simu au programu mara nyingi. Programu mara nyingi kutumia alama ya kidoli ni njia ya haraka kuliko kuandika nenosiri refu. Hii hunifanya niwe na ufanisi zaidi bila kupunguza kiwango cha usalama. Hata hivyo, bado ninaelewa kuwa hakuna mfumo wa usalama ulio kamili. Ndiyo maana hutumia mfumo wa vidole pamoja na njia nyingine za ulinzi kama nenosiri au pin. Hii hunipa ulinzi wa ziada endapo mfumo wa vidole hauta fanya kazi kwa mfano kidole kikiwa na jeraha au kifaa kikiwa na tatizo. Kwa ujumla, ni natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ya urahisi, usalama na kasi yake. Mfumo huu umekua sehimu muhimu ya matumizi yangu ya teknolojia ya kila siku na hunisadia kulinda taarifa zangu binafsi kwa ufanisi zaidi.

Baada ya siku ndefu iliojaa kazi au majukumu mengi, napenda kupumzika kwa njia inayosaidia mwili na akili kutulia. Kitu cha kwanza ninachofanya mara nyingi ni kuchukua muda mfupi wa kua kimya, hata dakika chache za kukaa bila kelele, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kupumua kwa utulivu. Njia moja ninayoipenda sana ya kupumzika ni kusikiliza muziki. Muziki hunisaidia kubadilisha hali ya moyo na kunifanya nijiskie nafuu haraka. Kulingana na hali yangu, naweza kusikiliza muziki wa taratibu ili nitulie au muziki wenye mdundo ya furaha ili njiskie mchangamfu tena. Pia napenda kupumzika kwa kufanya shughuli nyepesi kama kutembea kidogo hunyoosha mwili au kufanya mazoezi mepesi. Hii hunisaidia kuondoa uchovu uliokusanyika mwilini siku nzima. Hata matembezi mafupi hunisaidia kubadilisha mawazo na kujiskia vizuri zaidi. Wakati mwingine napenda kupumzika kwa kutazama filamu au kipindi kifupi. Hii hunipa nafasi ya kujiburudisha na kusahau mawazo ya kazi kwa muda. Si lazima nitazame kwa muda mrefu katika dakika. Hata dakika chache hunitosha kunifanya nijiskie nimetulia. Napenda pia kupata muda wao kuwa na watu ninaopenda. Kama familia au marafiki. Kuwa karibu nao kuzungumza au kucheka pamoja hunipa faraja ya kihisia na kunisaidia kusahau uchovu wa siku mahusiano haya hunifanya nijiskie kuungwa mkono na kuthaminiwa. Mwisho napenda kujiandaa kwa usingizi mzuri kuoga maji ya vuguvugu, kupunguza matumizi ya simu na kulala mapema hunisaidia kuupa mwili wangu mapumziko ya kweli. Usingizi mzuri hunifanya niamke nikiwa na nguvu na tayari kuanza siku mpya.

Kila siku ninatumia programu kadhaa za simu na kompyuta ambazo hunisaidia katika mawasiliano. Kazi na burudani. Kwanza kabisa ninatumia whatsapp kwa sababu unanirahisisha kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu. Kupitia whatsapp naweza kutuma ujumbe kupiga simu za sauti ya video na pia kushiriki picha au faili muhimu. Programu hii imenisaidia sana kubaki karibu na watu ninao wapenda. Hata kama tupo mbali. Pia ninatumia barua pepe nyingine kila siku. Barua pepe ni muhimu sana katika kazi na masomo. Kwani hunisaidia kupokea taarifa rasmi, kutuma riporti au kushiriki nyaraka na wenzangu. Ni njia rasmi ya mawasiliano mtandaoni. Na hutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi kuliko kujaribu kufahamiana kwa simu kila wakati. Kwa burudani napenda kutumia YouTube. Kupitia YouTube naweza kusikiliza muziki, kutazama video za kielimu au kujiburudisha na vipindi vya kuchekesha. Programu hii hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kunisaidia kujifunza mambo mapya kwa njia ya video. Zaidi ya hayo, natumia Google Maps au programu za usafiri mara nyingi, hasa ninaposafiri au kutaka kuelewa njia bora ya kufika mahali. Programu hizi hufanya maisha kuwa rahisi na husaidia kuepuka usumbufu wa kupotea au kuchelewa. Pia, ninaweza kutumia programu za kalenda na vikumbusho ili kupanga siku zangu, kukumbuka mikutano au kukagua majukumu yangu. Programu hizi hunisaidia kudumisha mpangilio mzuri na kuhakikisha sifuti muda kwa mambo yasio ya muhimu. Kwa ujumla, programu ninazotumia mara nyingi ni zile zinazosaidia kuwasiliana, kupanga muda, kujifunza na kujiburudisha. Zina kuwa sehemu muhimu za maisha yangu ya kila siku na hunifanya niwe na ufanisi zaidi, furaha zaidi na karibu zaidi na watu na taarifa ninazo hitaji.